Wakati wa furaha ninajifurahisha kwa njia nyingi kulingana na hali na mazingira. Kwa kabisa napenda kushukuru na kutambua kile kilichonifanya nijisike vizuri. Hii hunisaidia kuongeza ile furaha badala ya kuipuuza. Mara nyingi nikiwa na furaha nasikiliza mziki ninaoupenda hasa ule unao nipa nguvu au kunikumbusha kumbukumbu nzuri mziki hunifanya nijisikie huru na kunifanya nitabasamu bila sababu kubwa. Pia napenda kushiriki furaha yangu na watu wengine naweza kupiga simu rafiki kuzungumza na familia au kukaa na watu ninawamini tukicheka na kusimulia mambo. Kushirikiana na wengine kunafanya furaha ionekane mara bili zaidi. Wakati mwingine ninajifurahisha kwa kujitunza mwenyewe kama kupumzika kunywa kinywaji ninachokipenda au kujipatia mda wa utulivu bila usumbufu. Kwa nyakati nyingine napenda kutoka inje kutembea au kuangalia mazingira ya asili hewa safi na mandhari mazuri hunifanya nijisikie huru na kuongeza furaha moyoni. Pia naweza kufanya shughuli ninazo penda kama kutazama filamu kucheza mchezo kusoma au kujifunza kitu kipya shughuli hizo hunifanya nikisikie hai na kunipa kuridhika.

Kazi ninayo thamini zaidi ni ile inayo msaidia mtu mwingine moja kwa moja na kulete ya mabadiliko chanya. Hata kama ni madogo, kazi ya kufundisha kusaidia au kutoa huduma muhimu kwa watu inanipa hisia ya maana na kuridhika. Unapoona mtu ameelewa jambo kwa sababu ya msaada wako au maisha yake yamekuwa rahisi kidogo kwa mchango wako. Hio furaha haiwezi kulinganisha na chochote. Pia nathamini kazi inayofanywa kwa uaminifu na juhudi. Hata kama haionekani sana mbele ya watu kazi kama kulea familia kufanya kazi kwa bidii ili kuendesha maisha au kuhudumia jamii kwa njia yoyote ili ni za heshima kubwa. Kazi ya aina hii ujenga msingi ya maisha na ya jamii imara.

Ninapo karibia au kukutana na muda wa mwisho jambo la kwanza miufanya ni kutulia na kupanga naangalia kazi yote inayotakiwa kufanyika na igawanya katika sehemu ndogo ndogo ili isionekane kubwa au ya kutisha kisha naweka vipaumbele najua ni kipi cha kuanza nacho na kipi kinaweza subiri kidogo. Pia napanga muda wangu vizuri kwa kuweka ratiba halisi najitahidi kuepuka usumbufu kama simu au mitandao ya kijami ili ni jikite kabisa kwenye kazi kama muda ni mchache nafanya kazi kwa umakini zaidi na kuzingatia kile kilicho muhimu kuliko kukamilisha kila kitu kwa ukamilifu usio walazima. Nikiona muda hautoshi nawasiliana mapema naweza kuomba msaada ushauri au hata kuomba nyongeza ya muda kama inawezekana. Muhimu zaidi najifuza kutokana na zile uzoefu kila muda wa mwisho hunifundisha kupanga. Vizuri zaidi siku zijazo.

Nina kumbu kumbu nyingi nzuri za shule ambazo hunifanya nitabasamu nikizi kumbuka. Moja wapo ni urafiki nilioujenga na wanafunzi wenzangu. Tulikuwa tunacheka sana kushirikiana darasani. Kusaidiana kwenye masomo na hata kubadilishana mawazo kuhusu maisha. Hizo ndizo zilikuwa nyakati ambazo zilinifundisha maana ya urafiki wa kweli na kushirikiana. Nakumbuka pia walimu waliokuwa na moyo wakujali, walimu waliotuhamasisha, waliotutia moyo tusikate tamaa na waliotuonyesha kuwa tunaweza kufanikiwa hata pale tulipohisi, masomo ni magumu. Maneno yao ya ushauri na mfano wa bado vina athari hadi leo. Kumbukumbu nyingine nzuri ni shuguli za nje ya darasa kama michezo mashindano ya kielimu na sherehe za shule. Michezo ili tufundisha nidhamu na timu work huku sherehe na safari za shule zikitupa nafasi ya kupumzika na kufurahia zaidi pia na kumbuka furaha ya kufaulu mtihani kupokea pongezi. Au hata siku za kawaida za kukaa darasani tukisuburi, kengele na mapumziko. Kwa jumla, shule ilinipa kumbu kumbu za kujifunza, kukua na kugundua uwezo wangu. NI sehemu muhimu ya maisha yangu, iliyonijenga na kuniandaa kwa safari ya maisha.

Ninachopenda kununua zaidi ni vitu vinaviongeza ubora wa maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa ni chakula kizuri. Napenda kununua vyakula vina vionifuraisha na kunipiga. Nguvu hasa vile vya nyumbani au vinavionipa kumbukumbu nzuri. Chakula kizuri hufanya na njizikie vizuri na huleta furaha ya haraka. Pia napenda kununua vitu vya kujitunza kama nguo ni nazo. Jisikia huru nazo. Vyatu vizuri au vitu vidogo vina vionifanya nijione nipo nidhafu na nipo sawa. Hivi vinaongeza kujiamini na kunifanya nijisikie vizuri. Kila ninapo vitumia kwa upande muingine napenda kununuwa vitu vina viongeza marifa na kuniboresha kiakili. Kama vitabu vya vya kujifunzia au hata kulipia kwa kifupi mtandaoni. Vitu hivi si vya matumizi ya maramoja tu bali vinaendelea kusaidia kwa mda mrefu.

Moja ya mazoe ya mzuri niliyoya jenga ni kwenda jimu mara kwa mara, mwanzoni haikuwa rahisi, hasa siku ambazo mwili umechoka na hamasa hiko chini, lakini kadri mda ulivyo pita, nikagundua faida zake na ikaingia kama sehemu ya maisha yangu ya kaweda. Kwenda jimu kume imarisha afya yangu kwa jumla nimekua na nguvu zaidi, mwili umezoea kufanya kazi na najisikia mwepesi kuliko awali. Pia imenisadia sana kwa upande wa akili baada ya mazoezi stres hupungua mawazo ya natulia na hisi niko sawa kisia. Ni kama kujitolea mzigo uliokuwa kichwani. Jimu pia imenifundisha nidhamu na uvumulivu. Kuna siku huoni matekeo haraka lakini ukiendelea bila kukata tama mabadiliko huja pole pole. Hilo limenifundisha kuwa hata kwenye maisha matokeo mazuria yanahitaji subira na juhudi za mara kwa mara. Zaidi ya hayo kuenda jimu kumenijenga kujiamini unapo jiona unatizama malengo hujaweka. Iwe ni kuongeza nguvu kupunguza uzito au tu kuwa na mwili wenye avya. Unajiona na wezo na hiyo huathiri hata maeneo mengine ya maisha. Gara bila ima.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi kuanza nachukua muda wa kuelewa vizuri lengo la mradi najua ni nini kinatakiwa kufanyika kwanini kinafanywa na matokeo ya nayotarajiwa ni yapi. Hii unisaidia nianze kazi bila mwelekeo baada ya hapo napanga na ugawanya mradi katika hatuwa ndogondogo ili uwe raisi kusimamia naandika mambo muhimu wa kufanya. Naweka vipaumbele na kupanga muda wa kila hatua. Hii hunisaidia kuepuka na msongamano wa mawazo na kuchelewa vile sababu kisha nakusanya rasilimali zinazo hitajika iwe ni taarifa sifa au watu wa kushirikiana nao. Kama ni kazi ya timu ninahakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Mapema ili kuepuka mkanganyiko baadaye. Inapoanza utekelezaji na jitahidi kwanza mapema hata kama siko ukamilifu ninaamini kwanza kidogo ni bora kuliko kusubiri hadi kila kitu kiwe kamili. Kadri mradi inavyoendelea nafanya tathmini ya mara kwa mara ili kuona kinachoenda vizuri na kinachohitaji kurekebishwa.

Siku yangu ya kuzaliwa ninajitahidi kuisherekea kwa njia ya kipekee na yenye maana. Sio tu kwa kusherehekea tu. Kwanza napenda kuanza siku hiyo kwa kufikiria shukrani kutambua mambo mazuri yaliyotekeleza mwaka mzima mafanikio madogo na makubwa na watu waliokuwa karibu nami. Hii hunipa hisia nzuri na heshima kwa maisha yangu. Kisha mara nyingi naandaa muda wa kuwa na familia na marafiki. Tunaeza kushirikiana chakula cha pamoja kucheka kubadilisha zawadi au kufanya shughuli tulizo penda kama kutembea cheza michezo au hata kutazama filamu pamoja kushirikiana na wale wa muhimu kwangu kufanya siku hiyo iwe ya furaha zaidi. Pia napenda kujipatia kitu maalum Laula ni kitu kilichokuwa nikitaka kwa muda. Na ni kitu kinachofanya nijisikie bora. Hii sio kwa anasa tu bali ni ishara ya kujiwekea kipaumbele na kujipongeza kwa juhudi na mafanikio yangu.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza nufanya ni kujaribu kutulia na kuamka kimawazo. Hii hunisadia mwili na akili kuanza siku bila haraka mara nyingi nachukua dakika chache kupumzika kutoa pumzi ndefu na kujiandaa kiakili kwa siku inayokuja. Baada ya hapo nashughulisha na mambo ya msingi ya kibinafi kuosha uso, meno na kujitunza kwa ujumla. Hii hunipa hisia ya usafi na kuanza siku kwa hali nzuri. Kisha najitahidi kula chakula cha asubuhi. Mara nyingi ni kitu chenye nguvu na afya. Kama mayai, matunda au chai yenye chakula kidogo chakula cha asubuhi huusaidia mwili kupata nguvu za kufanya kazi na akili kuwa makini. Baada ya hapo mara nyingi napaka siku yangu kidogo kuangalia mambo muhimu na kupanya. Kupanga vipaumbele na kujiandaa kisaikolojia. Kwa hivyo, asubuhi yangu huwa mchangamko wa utulivu, utunzaji binafsi na kupanga siku ili kuanza siku yenye nguvu na ufanisi.

Zawadi, nzuri, zaidi, niliwai kupokea sio ile yenye gharama kubwa, bali ni ile ilio na maana malum. Moja, niliyo, ikumbuka sana nikati kilichokuwa na ujumbe wa kibinafsi kutoka kwa rafiki yangu wa karibu. Kilinipa hisia ya mtu huyo ananifahamu na kunithamani kwa undani. Siyo tu zaidi, sio tu zawadi ya zawadi. Pia zawadi ndogo lakini zenye shawuku ya kifamilia au rafiki kama kadi zenye maneno ya dhati kitu kilicho tengenezwa kwa mkono au hata chakula nilicho penda sana. Zemenifanya nijisikie furaha na kushukuru. Ni zaidi, ni zawadi. Hizi ndizo zinazojenga kumbuku nzuri na zinakuwa za kudumu moyoni kuliko zile za kifedha. Kwa ujumla zawadi nzuri kwangu ni ile inayo onyesha fikra uwelewana mapenzi ya kweli ya mtu aliyetoa inabeba hisia zaidi kuliko thamani yake halisi.

Endapo weka malengo ya kila mwezi kazini kwanza mi hufanya nikutamini kazi yote na wachibu nilio nayo nangalia ni nini kilichofanikiwa mwezi uliopita, changa moto nilizo kutana nazo na maeneo yanayo hitaji kuboreshwa, hii unisaidia kweka malengo yanayofa nayanayo weza kutumika. Kisha naandika malengo hayo kwa uwazi natumia mfumo wa smart yaani malengo lazima yawe ya wazi yanayopimika yanaweza kufanikisha yanayo husiana na kazi au timu na yanaweka muda kalma. Kwa mfano badala ya kusema nitaboresha mauzo na tunga lengo la nitaongeza mauzo kwa asilimia kumi. Ndani ya mwezi huu na kufuatilia wateja wa kutoa overmall. Pia mi hugawa malengo makuu kwa hatua ndogondogo zinazo zinazofanikika kila wiki hii inafanya mradi mzima isionekane mzito na kunisaidia kufuatilia maendeleo hatua kwa hatua. Mwisho najitahidi kuangalia maendeleo mara kwa mara kurekebisha pale panapo hitajika na kusherekea kila lengo dogo nililo ni fikia. Hivyo malengo ya kila mwezi hayakuwa tu maneno bali mpango wa kweli wa kazi unaonisukuma mbele na kunifanya nifanikishe kila siku.

Kumbu kumbu chache za kutisha ambazo nikiwa nazo bado hunifanya nijisikie hofu kidogo nikizikumbuka moja niliekumbuka vizuri ni pale nilipokuwa mdogo na kugundua kuwa nimepotea katika mahali niliyozoea na familia yangu haikuonekana. Hali hiyo ya kutokuwa na mtu ni ke ninge miniwa ilikuwa ya kutisha sana kwa umri wangu na kukimbilia au kutafuta suluhisho kulikuwa na hofu kubwa moyoni. Pia kuna kumbukumbu za tukio la ajali ndogo au tukio ambalo lilikuwa la hatari kwa mwili. Kama kuanguka na kujehuriwa kwa ghafla hisia ya hofu taharuku na kutojua kinachofuata ilikaa moyoni kwa mda. Kama mtu mzima kumbukumbu hizi zimenifundisha kuwa tahathari ni muhimu. Na kila tukio la hatari linaweza kutufundisha kitu. Hata kama ilikuwa ya kutisha. Sasa ninaona kama funzo la maisha kuwa makini. Kuwa tayari na kuthamini usalama ni kila wakati.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuanza siku kwa kufanya kitu kidogo kinachoongeza furaha au manufaa kwako na kwa wengine. Kwa mfano unaweza kuchukua dakika chache asubuhi kuandika shukrani, kuandika mambo, matatu, unavyoshukuru leo hii inapanua mtazamo chanya na kuanza siku kwa hali nzuri. Pia naweza kupanga mda kidogo kwa kujitunza kutembea kufanya mazoezi madogo au kunywa chai au pombe ya asubuhi huku nikitulia na kufikiria malengo yangu. Njia nyingine nzuri ni kufanya tendo ndogo la wema kwa watu wengine kuwasaidia wezangu kutumia mtu ujumbe wa shukrani au kutoa pongezi. Kwa jumla, wazo nzuri ni kuchagua kitendo ambacho kina kuzafuraha afya na uhusiano na mzuri na kufanya kuwa sehemu ya maisha yangu ya leo. Siku ndogo zenye matendo madogo chanya huunda siku kubwa yenye maana.

Kitu cha kwema nilichowai kufanya kilikuwa pale nilipoona jirani yangu mdogo hakikosa chakula cha mchana kwa siku kadhaa kutokana na changamoto za kifamilia. Nilipoona niliamua kumpa chakula na kidogo cha msaada cha kila siku kwa muda. Si kitu kikubwa kifedha lakini kilikuwa cha maana kwake na kwa kweli hisia ya furaha na kuridhika nilio ipata kwa kumsaidia haikuweza kulinganishwa na chochote. Pia mara nyingine nimewasaidia marafiki au wenzangu kwa kushauri au kushirikiana na wao kufanya kazi hasa pale walipokuwa wanakosa mwongozo au muda. Kitendo cha wema si lazima kiwe cha kifedha mara nyingi ni maneno mazuri kusikiliza kwa dhati au kushirikiana muda wangu na wengine. Kwa jumla, kitendo cha wema kwangu ni kile kinachoongeza thamani na furaha kwa wengine. Hata kwa njia ndogo na mara zote hunipa hisia ya kuridhika moyoni.

Chakula ninachopenda sana kula jioni ni ugali na nyama hiki ni chakula kinachoni shibisha vizuri baada ya siku ndefu ya shuguli. Ugali unanipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu. Asa kama nimetoka kazini au nimetoka kwa upande wa nyama napenda iwe na mchuzi au ya kukawanga hivyo ive vizuri. Na yenye latha maranyingi nikipata nyama ya ngombe au mbuzi nafuraia zaidi kwa sababu latha yake inatosha kabisa. Pia napenda nikiongeza mboga kama sukuma wiki spinashi au kunde. Mana zina saidiya chakula kiwa kamili na kizuri kiafya.

Kushirikiana na timu, nafanya mambo kadhaa muhimu, kwanza nawasiliana wazi wazi na wenzangu, nasikiliza mawazo yao, nachangia yangu, na kushirikana kila mtu aelewe lengo la pamoja, hii inapunguza mchanganyiko na inajenga kuminyana. Pia naheshimu majukumu ya kila mtu najua kila mtu ana nguvu na ujuzu wake kwa hivyo najaribu kushirikiana bila kubeba au kulazimisha mawazo yangu inapohitajika natuwa msaada pale mtu anapokwama. Tatu nakuwa tayari kupokea mrejesho nikikoseleana nachukulia kama fursa ya kujufunza si kushambuliwa. Hii huisaidia timu kuboresha utendaji wake wa ujumla. Mwisho nakikisha nina timiza majukumu yangu kwa wakati. Nikifanya sehemu yangu vizuri inairaisisha kazi ya wengine na inaongeza upanuzi wa timu nzima. Kwa kufanya haya yote ushirikiano unakuwa rahisi na matokeo yanakuwa bora.

Ushauri ambao ningependa kumwambia mtu mwingine ni huu jaamini na usiogope kuanza. Watu wengi hukwama kwa sababu wanagopa kukosea, lakini ukweli ni kwamba makosa, ni sehemu ya kujifunza. Ukianza hata kama si mkamilifu tayari umepiga hatua kubwa. Pia ningekuambia ajifunze kusikiliza, watu walio kuzunguka, wana mengi ya kukufundisha Usidhani unajua kila kitu unyenyekevu utakufungulia milango mingi zaidi kuliko majivuno. Jambo lingine muhimu ni kuwa na nidhamu na subira. Mafanikio hayaji haraka lakini ukidumisha juhudi kidogo kidogo kila siku matokeo huonekana. Usikate tamaa kwasababu mambo hayajaenda kama ulivyo tarajia mara moja. Mwisho jiheshimu na waheshimu wengine. Tabia njema ni maadili mazuri vinaweza kukufikisha mbali zaidi ya zaidi hata kuliko ujuzi pekee.

Mwandishi ninayempenda ni Ngugi wa Thiong'o. Namkubali kwa sababu anaandika kwa njia inayoguza maisha ya halisi ya jamii hasa maswali ya utamaduni, ukoloni na haki za kijamii. Vitabu vyake kama kidagaa kimemwozea Petos on blood na saitani mudharaba vinafunua changamoto ambazo watu wengi wanapitia hasa katika Afrika. Pia napenda jinsi anavyo thamini lughaza asili na kuhimiza watu wajivunie utambulisho wao. Unaposoma kazi zake unahisi sihadithi tu balini ujumbenzito unaokufanya utafakari maisha najamii kwa jumla.

Muda wangu wa bure napenda kuutumia kwa njia zinazo tuliza na kunifurahisha mara nyigi nasikiliza wimbo au naangalia filamu na vipindi hasa jioni nikiwa nataka kupumzika akili baada ya siku ndefu. Pia napenda kusoma iwe vitabu makala au habari zinazo ongeza maarifa. Watu wengine wakati mwingine natumia mda huo kuongea na marafiki au familia kupiga story na kucheka kidogo. Hilo hunisaidia kujisikia nipo connected na watu wangu. Pia napenda kutembea na kufanya mazoezi mepesi ili kueka mwili active. Kwa kifupi, muda wangu wa bure ni wa kujitunza, kupumzika, kujifunza na kufurahia vitu vidogo vinavyofanya nijisikie vizuri.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini ya kufurahisha na marafiki zangu ni mara nyingi tunapiga story tunacheka na kushare mambo yanayoendelea kwenye maisha hata kukaa tu pamoja kunatosha kama vibe iko poa. Pia napenda kutoka kula au kunywa chai ama kahawa au kujaribu sehemu mpya za chakula. Wakati mwingine tunacheza mchezo kama mpira pool na hata game za simu. Kama kuna muda kutazama mechi au movie pamoja ni jambo ninalofurahia sana kwa kifupu muhimu kwangu si sana tunafanya nini bali kwa pamoja kufurahi na kujenga kumbu kumbu nzuri.

Jukumu nilalolipenda sana kazini ni kushirikiana na watu na kutatua changamoto. Napenda sana kazi naso husiana mpango wa mambo kufikiria suluhisho na kuona kazi ikisonga mbele ya sababu ya mchango wangu. Inanipa kuridhika nikijua kuna tatizo lilikwepo na sasa limesuluhishwa. Pia napenda jukumu la kuwasiliana. Iwe nina wateja au wenzangu kazini hupokea maoni kuelewa maitaji ya wengine na kuyageuza kuwa matokeo halisi. Kunanifurahisha. Inanifanya nijisikie nina mchango wa maana. Sio kufanya kazi kwa ajili ya kufanya tu saidi ya yote napenda kazi inayoniacha nikijifunza kitu kipya. Nikipewa jukumu linalo challenge kidogo nalifurahia zaidi kwa sababu linanisaidia kukuwa na kujiamini kazini.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilishirikiana na shirika lakijamii, kusaidia jamii kama vile kusambaza, chakula, kwa familia, zilizo na mahitaji, kusaidia watoto kwenye shule za rasilimali chache au kusaidia katika usafi wa maneo ya uma. Kazi ya kujitolea ili nifundisha uvumiliivu, ushikamano na kuthamini mchango midogo. Kwa kila kitu kidogo kinaeza kufanya tofauti kubwa kwa wengine. Pia ili nifanya nijisikie thamani kwa jamii na kunipatia furaha ya kipeke. Kwa sababu unaposaidia wengine bila malipo unapata kuridhika kwa moyo. Kwa kifupi, kazi ya kujitolea ni changamoto lakini pia ni furaha kubwa na inanifundisha kuwa mtu bora.

Ndiyo napenda kufanya mazoezi mapema asubuhi kwanza hewa ni safi na hutuza inakufanya uanze siku ukiwa fresh na una nguvu. Pia asubuhi mwili bado haujachoka na hakuna vizingiti vingi vya shughuli za kila siku hivyo mazoezi yanakuwa ya ufanisi zaidi. Napenda kufanya mazoezi nyepesi hadi ya wastani kama kukimbia kidogo, kutembea kwa kasi au kufanya staging baada ya hapo nahisi nikiwa na nguvu hili inajitulia na niko tayari kwa kazi au shughuli za siku nzima kwa kifupi kufanya mazoezi asubuhi kunanipa mwendo mzuri wa siku nzima.

Kazi ya nyumba ninayochukia sana ni kusafisha bafuni na vyoo hii ni kazi ambayo mara nyingi inahitaji nguvu nyingi na uvumulivu. Kwani sehemu hizi hubaki na uchafu wa kila aina. Na mara nyingi harufu yake si nzuri. Kusafisha bafuni kuna hitaji kutumia sabuni Disinfectant na maji mengi hili kwa kuhakikisha kila sehemu ina kuwa safi kabisa na mara nyigine kuna sehemu ngumu kufikia kama pembe za vyoo au shimo la maji. Hii inaweza kuchukua mda mrefu na kufanya mtu ajisike kuchoka mwili na akili. Pia kazi hii ni ya lazima kwa sababu nyumba safi ni muhimu kwa afya. Uchafu unaoweza kukaa bafuni unaweza kusababisha bakteria na magonjwa hata hivyo. Kama ni kazi ninayo chukia lazima nifanye ili kulinda usafi wa familia na familia mazingira ya nyumbani. Mbali na kusafisha bafuni pia kazi yaku piga mkutano mkubwa ya vumbi au kusafisha nyumba mzima. Mara nyingi huwa ngumu kwangu. Hasa ikiwa ni nyumba kubwa inahitaji muda mwingi na ngumu nyingi. Na mara nyingine unajikuta unafanya kazi moja tu kwa saa kadhaa bila kuishia.

Ndio napenda kuimba hasa nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki wa karibu. Kuimba hunisaidia kuji achilia na kupunguza stress. Ni lazima niwe mwimbaji mzuri sana. Ila ile furaha ya kuimba na kufurahia mziki. Ndio muhimu napenda kuimba nyimbo zenye ujumbe mzuri. Au zile zinazo kumbusha kumbu kumbu fulani. Wakati mwingine naimba nikiwa nafanya kazi za nyumbani. Au nikiwa safarini nafanya muda upite haraka na hali ya moyo iwe nzuri. Kwa kifupi kuimba kinachoniletea ni kitu kinachoniletea furaha na kunipa nguvu chanya.

Nikiwa nyumbani na niko kwenye hali ya furaha napenda kufanya mambo yanayo nipa utulivu, mara nyingi nasikiliza mziki na wakati mwingine naimba kidogo bila presha yote, pia napenda kuangalia filamu au series, hasa zile zinazo nichekesha, au kunifanya nipumzike akili. Kuna wakati napenda kupika chakula ninachokipenda kula taratibu bila haraka na kufurahia muda wangu. Nikiwa na furaha zaidi naweza kupiga simu au kuchat na watu wa karibu kushare vicheko na habari nzuri. Wakati mwingine nafanya mambo madogo kama kusoma kuandika mawazo yangu na kupumzika tu kimya. Niki tafakari kwa kifupi furaha yangu nyumbani inatokana na vitu rahisi. Amani, uhuru na kufanya kile kinachonifanya nijisikie vizuri.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kutembea hunisaidia kupumzisha akili na kuondoa mawazo mengi. Hasa nikitembea asubuhi au jioni wakati hali ya hewa iko poa. Pia, ni nafasi nzuri ya kujitafakari na kupanga mawazo yangu bila kelele nyingi. Napenda kutembea nikiwa nasikiliza mziki au wakati mwingine kimya kabisa nikiangalia mazingira na watu wakipita. Mbali na kunipa utulivu wa akili kutembea kwa miguu kuna nisaidia pia kuuweka mwili active na kunifanya nijisikie mwenye nguvu kwa kifupi ni shughuli rahisi sana yenye faida kubwa kwangu.

Tukio moja muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipolazimika kujisimamia na kufanya maamuzi magumu peke yangu ilikuwa kipindi ambacho mambo hayakuwa rahisi kulikuwa na changamoto za kifedha, shinikizo la kazi, masomo na kutokuwa na uhakika wa hatua inayofuata. Kipindi hicho kinanifundisha kujitegemea na kujiamini. Nilifunzwa kuvumilia kupanga vipaumbele na kutokakata tamaa hata mambo yalipoonekana magumu. Kulikuwa na siku nilihisi nimechoka kabisa lakini ninaendelea kusonga hatua ndogo ndogo. Pali ya muda nilianza kuona matokeo si tu kwenye nilichokuwa nafanya bali pia kwenye jinsi nilivyokuwa nafikiria na kuzitazama. Tukio hilo linabadilisha mtazamo wangu wa maisha linaliambia kwamba nguvu ya mtu iko ndani yake na hata ukiwa peke yako bado naeza kusimama na kusonga mbele. Hilo ndilo tukio linalonikaa sana moyoni. Na kwa sababu ndilo lilalolifanya niwe mtu niliye leo.

Ndiyo napenda kunywa maji baridi hasaa pale joto inapokuwa juu au baada ya kufanya kazi au kuenda gym. Maji baridi hunipa ufurahiaji wa pepo kwa papo. Huniridhisha akili na kipekee kwa mwili na kunanisaidia kupona haraka kutokana na kiu. Mara nyingi napenda pia kuongeza limau kidogo au ice cube zaidi ili kunipa latha kidogo na hisia ya baridi zaidi. Kinywaji hiki ni rahisi lakini kina nguvu kubwa na kunifanya nijisikie fresh na energized. Kwa kifupi, hakuna kitu kinachoshinda furaha ya kunywa glasi ya maji wakati mwili unahitaji kupumzika.

Kujianda kwa mkutano napenda kufuata hatua kadha ili kuwakikisha kila kitu kipo sawa. Kwanza nasoma ajenda au malengo ya mkutano ili nijuwe nini kutajaliliwa na ni sehemu gani inapaswa kushirikiana. Hii unisaidia nipange mawazo yangu mapema na kutokosa hoja muhimu. Pia najiandaa kisikolojia na kitaaluma na inamaanisha kuandaa noti, kuandika hoja muhimu na pia kujiandaa kujibu maswali au kutoa maoni kwa wazo. Ikiwa kuna slides au maonyesho, hakiki zinatayarishwa mapema, tatu napanga muda na mazingira. Hakikisho nipe eneo tulio au mahali na vifaa vyote kama kompyuta projekta au kalamu. Na karatasi viko tayari hii usaidia kuzuhia stress ya mwisho wa dakika. Mwisho napenda kujieka tayari kiakili kupumzika kidogo kabla kuanza kuebuka stress na kujieka kwenye mujanya ili kushiriki kwa ufanisi. Kwa nja hii mkutano unakuwa na faida kubwa kwangu na kwa washiriki wengine.

Sherehe ninayo pendeza zahidi ni siku ya kuzaliwa, kwa sababu ni siku ambayo, najisikia maalumu, niki karibu na familia na marafiki, nasherekea maisha yangu ya mafanyikia madogo madogo napenda vile mazingira ya furaha vicheko na zawadi ndogo ndogo, zinazounda kumbukumbu nzuri pia napenda sherehe za kuzaliwa kwa sababu chakula, kizuri na mziki inaunganishwa na furaha ya pamoja. Hata vile vidogo kama keki vinywaji na uchezaji wa na uchezaji wachezaji au mchezo mdogo huongeza mood. Kwa kifupi ni sherehe inaweleta amani ya moyo, furaha na mshikamano wa familia au marafiki, na hiyo ndicho kinacho nifanya nipende zaidi.

Sio, mimi sihitaji kuweka picha zangu mtandaoni. Kwa kawaida napenda kulinda furaha yangu na kushiriki picha binafsi jambo ambalo si rahisi kwangu. Badala yake napenda kushirikiana na kitu kingine kisicho binafsi kama mawazo, habari au burudani bila kuonyesha uso wangu au maisha yangu ya karibu. Hii hufanya niachie salama mtandaoni ya kudumisha faraga yangu. Kwa kifupi si shiriki picha zangu, lakini bado ninaweza kushirikiana na watu mtandaoni kwa njia nyingine zinazofaa.

Jambo muhimu sana niliyojifunza, limekuja kutoka kwa mzazi wangu, mwalimu wangu, wa karibu, au mtu mzima wa kuaminika katika maisha yangu. Wakati nikiwa mdogo na nilipokuwa nikijifunza, walinifundisha thamani ya uvumilivu, nidhamu na umuhimu wa kufanya bidii bila kukata tamaa. Walieleza kuwa hata kama jambo hayajaenda haraka au si rahisi mara moja kila hatua ndogo ndogo inayofanywa kwa bidii huleta matokeo. Nimejifunza pia kuheshimu wengine na kushirikiana ni jambo kubwa kwa maisha ya kila siku. Haijalishi ni kazi au shule au hata maisha ya kijamii kwa kweli fundisho hilo limekuwa mwongozo katika maisha yangu. Linanisaidia kufanya maamuzi sahihi kushugilika na changamoto na kuendelea kusonga mbele hata wakati mambo hayapo rahisi.

Ninashughulikia muda kazini kupanga na nidhamu. Kila asubuhi, huanza kwa kuweka orodha ya kazi za siku. Nikinaanza na zilizo muhimu zaidi, ninapanga ratiba yangu kwa vipande, ili kuepuka kuchanganya mambo mengi kwa wakati mmoja. Pia, mimi huweka muda maalumu wa kupumzika kidogo ili kurudisha nguvu na umakini. Nikimaliza kazi moja, mimi huangalia maendeleo kabla ya kuendelea na nyingine. Naepuka usumbufu kama kutumia simu bila mpango wa kazi. Mwisho wa siku, hujitathmini kuona kama malengo yametimia na kurekebisha mpango wa kesho. Hiyo hunisaidia kutumia muda vizuri na kuongeza ufanisi kazini.

Nina mausiemi ya karibu na mazuri sana na waze wangu na nina ya thamini kwa kiwango kikubwa. Kwanza kabisa, mzingi wa mahusiano yetu ni heshima ninaweshimu kwa maneno na matendo kwa sababu natambua mchango wao mkubwa katika maisha yangu na malezi yangu. Kila ninapopata nafasi, mi hujitahidi kuwasikiliza wanapozungumza. Hata kama wakati mwingine mitazamo yetu hutofautiana. Pili kuna mawasiliano ya mara kwa mara huwa nazungumza nao kwa simu au ana kwa ana lli kujali hali zao afya yao na changamoto wanazo kutana nazo. Mawasiliano haya hunisaidia kuelewa hisia zao na pia kufanya wajisikie kudhaminiwa na kupendwa ninapoona wana wasiwasi na tatizo mi hujitahidi kuwapa moyo na ushauri kadri.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kupanda miamba ni mchezo unaochanganya nguvu za mwili, umakini na uwakili na ujasiri. Kila unapopanda, unalazimika kufikiria hatua zako mapema, kuchagua mahali sahihi, pa kushika na kukanyaga na kuthibiti hofu. Haswa unapofika juu kinachonivutia zaidi ni kwamba ni mchezo unaojaribiwa na watu wa viwango tofauti kuanzia wanaoanza wanaoanza hadi waliobobea pia hunisaidia kujijenga kimwili kuongeza stamina na kujiamini zaidi ya hayo ni njia nzuri ya kujifunza kuvumilia changamoto na kutochoka haraka kwa sababu unapokwama unahitaji subira na mbinu si nguvu tu. Mbali na hilo ningependa pia kujaribu kuogelea kwa kina. Kwa sababu ni mchezo unaotuliza akili na kuimarisha mwili mzima.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kipimo na kwa malengo maalum. Situmia muda mingi bila mpango mara nyingi mi huitumia kuwasiliana na marafiki na familia. Kufuatilia habari na kujifunza mambo mapya yanayo husiana na elimu, kazi na teknolojia. Pia mi hutumia mitandao ya kijamii kama jukwala kujifunza la kujiboresha. Nafuatilia kurasa zinazotoa maarifa, motisha na ujuzi muhimu. Hii hunisaidia kupata mawazo mapya na kulewa mitazamo tofauti ya maisha. Hata hivyo, mi hujitahidi kweka mipaka. Si kila kitu ni nachokiona mtandaoni na kiamini au kukifwata. Pia sipendi kushiriki sana maisha yangu binafsi. Hivyo, nachagua kwa makini, ninachoweka. Hadharini, kwa jumla, ninaona mitandaoni ya kijamii kama chombo muhimu kinachoweza kuwa na manufaa makubwa ikiwa kita tumika kwa nidhamu na busara.

Mara nyingi asubuhi nakula chakula, chepesi chenye nguvu wa kawaida huwa ni chai au kahawa pamoja na mkate mandazi au viazi vitamu kulingana na kilichopo, wakati mwingine mi huongeza mayai ili kupata protini na kunipa nguvu ya kuanza siku, kuna siku pia nakula uji au matunda kama ndizi au chungwa. Hasa nikitaka kitu kisicho kizito tumboni. Lengo langu huwa kushiba sana bali kupata nishati ya kunisaidia kuendelea na shughuli za asubuhi bila kuchoka haraka.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi ya kujifunza. Mara nyingi, huitumia kuandika nyaraka kufanya utafuti mtandaoni na kujifunza ujuzi mpya kama kutumia programu mbali mbali. Pia mi hutumia kwa kuwasiliana kazini kupitia barua pepe, mikutano ya mtandaoni na majukwa ya kazi. Mbali na kazi, mi huitumia kwa kujiboresha binafsi kama kusoma makala, kufatilia kozi au kujifunza teknolojia mpya. Wakati wa mapumziko, wakati mwingine mi huitumia kwa burudani kama kusikiliza mziki, kutazama video au kuwasiliana na marafiki. Lakini matumizi makubwa huwa ni kwa mambo yenye tija.

Ninatumia mtiririko uliuliza hatuwa kwa utuwa. Kwansa kuhusu muda ninaotumia kwenye simu kila siku kwa wastani ni kati ya saa tatu hadi nne. Sio muda wote huo uko kwa burudani. Sehemu kubwa ni kwa masiliano kupata tarifa na kazi ndogo. Ndogo za kila siku najitahidi kutozidisha matumizi ili isiathiri ratiba yangu. Au usingizi, pili kuhusu programu ninazo tumia zaidi. Programu zaidi za maasiliano ndizo utumia sana hizi. Kama WhatsApp na kuwasiliana na familia na marafiki. Na wakati mwingine mitandao ya kijamii kufuatilia habari au kujifunza. Pia mi hutumia programu za intaneti kusoma kuangalia barua pepa. Na wakati mwingine programu za kifedha au malipo au kufuatilia miamala, tatu, simu yangu ya kwanza nakumbuka vizuri ilikuwa simu ya kawaida sana. Haikuwa na intaneti wala programu nyingi ilikuwa inatumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu na kutuma SMS. Hata hivyo ilinifundisha thamani ya masiliano na kunifanya nijifunze kutumia teknolojia taratibu hadi kufika simu za sasa. Nne kuhusu simu inavyosaidia maishangu. Simu imekuwa chombo muhimu sana. Inaniwezesha kuwasiliana haraka na watu. Kupata tarifa muhimu kwa wakati. Kujifunza mambo mapya na hata kufanya shuguli za kifedha bila usumbufu. Pia inanisaidia kupanga mambo yangu kupitia kumbukumbu kalenda na vikumbusho. Tano na mwisho kuhusu muda mzuri wa kuzima simu ninaona ni vyema kuzima na kuiweka mbali wakati wa kulala usiku. Wakati wa kula na familia na unapoitaji umakini mkubwa kama kusoma au kufanya kazi muhimu hii ni mda wa kujipa utulivu wa akili na kuimarisha mahusiano ya ana kwa ana.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu mtu anapokuwa mkweli katika maneno na matendo yake. Inajenga imani ya kufanya mahusiano kwa rahisi na ya kudumu. Unajua unaposimama naye hakuna unafiki wala mchezo wa nyuma ya pazia. Pia napenda heshima mtu anayeheshimu wengine bila kujali umri cheo au tofauti za mawazo, huonyesha, ukomavu, wa akili na moyo. Hata kama hatukubaliani, heshima hufanya mazungumzo yaendelee kwa amani. Tabia nyingine ninayothamini ni huruma na kujali. Mtu anayejali hisia za wengine, anayejua, kusikiliza na kusaidia bila kulazimishwa hufanya mazingira yawe mazuri na salama kwa kila mtu. Kwa ujumla napenda watu walio wakweli wenye heshima na wanaojali. Kwa sababu tabia hizo hujenga mahusiano mazuri kuaminiana na jamii yanye mshikano.

Kinachonifanya nifurai zaidi ni kujenga na kushirikiana na watu ninawapenda kwa mfano wakati wa kucheka na familia au marafiki. Kushirikiana katika mchezo au shuguli za pamoja. Kunanipa furaha kwa kweli. Ii furaha si tu kwa sababu ya burudani. Bali pia kwa sababu inaonyesha upendo ushikamano na mausiano ya ukweli. Pia ninapofanikisha kitu muhimu kama kumaliza kazi nzito. Kufanikisha mradi au kufanikisha jambo nililokuwa nalo, loto, hii pia unipa furaha kubwa. Kuna hisia ya kufanikisha na kuridhika, ikichanganyika na mafanikio madogo madogo ya kila siku. Tatu, furaha pia hujitokeza katika hali za amani ya dunia kama kusoma katibu mzuri kuangalia mandhari ya asili na kufanya kitu ninachopenda kwa muda wangu wa bure. Hizi ndizo furaha za kweli zisizo tegemea muda. Bali zinatokana na utokaji wa hofu na amani ya akili.

Moja ya kwanza timu ya mpira wa kilabu ya marikani nayopenda ni New England Patriots. Hii ni timu ambayo imejizolea umarifu mkubwa kutokana na historia yake ya ushindi na wachezaji wa wake waliobobea. Kwanza ninapenda New England Patriots kwa sababu ya discipline na utendaji wakikundi. Wachezaji wanacheza kama timu moja. Kila moja anajua jukumu lake na kocha anapanga mikakati kwa uangalifu. Pia wanakua na wachezaji wenye vipaji ya vipeke na huongeza mvuto wa timu na mashindano tatu na kumbukumbu yangu kubwa ni mchezo wa Super Bowl. Walipo chukua ubingwa ya Los Angeles Rams. Mchezo huo ulikuwa mgumu sana na ulionyesha ubunifu na mikakati na uthabiti wa mchezaji na mwisho walifanikiwa kushinda kwa pointi kumi na tatu kwa tatu. Jambo lilionipa furaha kubwa hii ni mchezo ninaopenda zaidi ni mashindano makubwa ya Super Bowl kwa sababu huunganisha kiwango cha juu cha ushindani hisia za mashabiki na shauku ya kuona kila mchezo ukichukuliwa kwa uzito mkubwa. Hii inafanya mchezo kubwa wakipeke kila mchezo mingine ya kawadia. Tatu, ninapo hisi wakati timu yangu inapocheza ni msisimuko na furaha kubwa na mara nyingi najikuta ni kishangilia hata ni kiwa mbali na uwanja. Kuna mchanganyiko wa mshikamano, matumaini na shauku unao nifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa na hiyo. Ndicho kinacho nifanya nifurahi na kushiriki kwa kweli kwa timu yangu.

Mara nyingi ni natumia mitandao kwa saa, mbili, hadi, tatu kila siku. Si mudawote wa burudani, sehemu kubwa huwani kwa kazi elimu na umasiliano. Kwa mfano, mimihungalia barua pepe kusoma habari, kufanya utafiti, au kushiriki kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu za kujifunza na kuwasiliana na marafiki na familia. Pia wakati wa mapumziko, huwanaangalia baadhi ya video kushiriki kwenye majukwaa ya burudani au kufuatilia mfululizo wahabari. Hata hivyo, ninajitahidi kuweka muda huu kwa kiasi ili kutoadhiri kusingizi kazi au maswala mengine ya kila siku. Kwa kifupi, mtandao ni chombo muhimu lakini hutumika kwenye malengo na nidhamu.

Kwa kawaida, inakunywa karibu, lita mbili, hadi tatu za maji kila siku. Hii inategemea shughuli za siku hiyo na hali ya hewa. Kama ni joto au, inafanya shughuli nyingi za mwili na kunywa zaidi. Mara nyingi huanza siku ya kikombe cha maji asubuhi ilikuwa kuamsha mwili, kisha, huendelea kunywa kidogo kidogo kila saa au badala ya chakula. Pia huwa na angali ya rangi ya mkojo. Ikiiwa njepesi au safi ni ishara nzuri kuwa nimekaa na maji ya kutosha. Kwa jumla ni najitahidi kunywa mara nyingi lakini kidogo kidogo. Badala ya kukunywa mara moja kwa wingi ili mwili ikose maji na usiwe na kiu mara kwa mara.

Ninapanga kazi na maisha ya kibinafsi kwa ratiba na mipaka kila siku huanza kwa kupanga kazi za muhimu zaidi zikimalizika nikiwa na muda wa mapumziko na shughuli binafsi kwa mfano. Mara tu nikimaliza kazi ya ofisini au kwenye mradi mujipata, hujipatia muda wa familia rafiki na hujipatia burudani yangu binafsi. Pili, mimi huweka muda maalumu wa kupumzika au kufanya mambo yasio na ya kazi kama mazoezi kusoma au kutazama video za elimu na burudani. Hii unisaidia kuepuka, kuchoka kimwili na kisaikolojia na kunifanya nijisikie kuwa na usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Tatu, miutua na kuweka mipaka wazi kwa mfano kati ya mapumziko au baada ya muda wa kazi hujaribu kutoangalia barua pepe au kufanya kazi zisizo za dharura. Hii unisaidia akili kukuzika na kuzingatia familia au maswala binafsi. Kwa ujumla, ninajitahidi kutumia mpangilio nidhamu na mipaka ili ku hakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi bila kuathiri maisha yangu binafsi na pia maisha binafsi hayatendeki kwa gharama ya kazi.

Jambo muhimu zaidi ladini kwanguni maadili na mafunzo ya nayoongeza utu na heshima kwa wengine kwa mfano kanuni za kuwasiliana kwa heshima kusaidia wema na kuwa nasubira za msingi sana. Hizi zinasaidia kuishi maisha yenye uwiyano na kufanya maamuzimema. Sikwa ajili ya mtu mmoja tuu bali kwa jamiinzima. Pili imani na ibada ni muhimu kwa sababu hunipa faraja na nguvu wakati wa changamoto kushiriki kwenye ibada au wakati wa tafakari kuna nipa utulivu wakili na kunisaidia kuelewa maisha kwa kina zaidi. Tatu, kuishi kwa heshima, huruma na ukarimu ni jambo ingine muhimu, dini inanifundisha kushirikiana na wengine kusaidia bila kutarajia malipo na kuwa mtu bora katika jamii kwa kweli, sehemu kubwaya dini kwa nguni kujenga tabianjema na kuwa na moyo wawema kuliko kufuata taratibu tu kwa hofu au kificho.

Wakati umeme unapokoma, mi ujipanga kufanya mambo kadha hili kutoathirika sana. Kwanza, mwakikisha vifa vyote muhimu vina kuatayari kama taza dharura au betri ya kufanya kidogo. Hii mara nyingi, nuchukua muda wa kupumzika kidogo au kufanya kazi zisoza za umeme. Wakusoma kitabu kupanga kazi au kufanya mazowezi ya mwili. Pia mi hujaribu kutunza muda na hali ya hewa kwa mfano nikipika. Huchagua chakula ambacho kinahitaji moto kidogo au tayari kinapikwa kabla umeme kuisha. Pia wakati wa jioni mara nyingine mi hujipanga kwa kutumia taasisi za mwanga wa juu au taa za kawaida. Tatu mi hujaribu kutumia muda huo kwa mawasiliano na familia au marafiki kuzungumza na kupanga shughuli za kesho kwa kweli muda wa kutokua na umeme mara nyingi ni fursa ya kupumzika, kutafakari kwa kufanya mambo ya kiakili bila kutumia teknolojia. Kwa kifupi ninatumia muda wa dharura kupanga na burudani badala ili isiishe kwa kuchanganyikiwa au kupoteza muda.

Napenda mambo kadha kuhusu shirika langu, kwanza kabisa napenda mazingira ya kazi, kuna haliya kuheshi miana, kushirikiana na kusaidiana. Jambo li nalofanya kazi, isiwe, mzigo, bali iwe sehemu ya kujifunza na kukua. Pia napenda ushirikiano watimu, watu tunafanya kazi kama timu pamoja, tuna shirikiana mawazo na kusaidiana pahali panapokuwa na changamoto. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya shirika. Simtu anayefanya kazi pekeyake. Tatu napenda fursa za kujifunza na kujiendeleza. Shirika li na nipa na fasi ya kupata ujuzi mpya kuboresha uliopo na kukua kita aluma. Pia ningependa jinsi kazi yangu inavyo dhaminiwa na kutambuliwa inapofanya vizuri kwa jumla ninapenda shirika langu kwa sababu lina nipa, msaada, heshima au nafasi ya kukua. Jambo linalonifanya nifanye kazi kwa moyo na bidii.

Ninajihisi kuwa tathmini za kazi ni muhimu sana kwa upande mmoja, mwito wa maoni ya wazi jinsi ninavyofanya kazi ni sehemu ya kujua nguvu na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Tathmini nzuri hutoa motisha ya kuridhika, huku tathmini chanya zikinijenga na kunipa changamoto za kujitahidi zaidi. Pia, ninachukulia tathmini kama fursa ya kujifunza, hata pale zinapokuwa chanya au hasi. Mimi hutoa mwanga juu ya ufanisi wangu. Mbinu za kuboresha na jinsi ya kuongeza. Ubora wa kazi hii unisaidia kupanga hatua zinazofuata. Na kufanya kazi kwa njia bora zaidi. Tathmini nyingine huongeza uwezekano wa kujua. Wa kitaaluma zinapanua mtazamo wangu. Kunifanya niwe na malengo makubwa. Na kutoa mwongozo wa jinsi ya kukabiliana na changamoto mpya kazini. Kwa ujumla, ninazipokea tathmini za kazi kwa moyo wazi na mtazamo wa kujifunza. Si kama kikwazo, bali kama chombo la maendeleo binafsi na kitaaluma.

Mara nyingi ninachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi kila asubuhi nikiona kionyeshi cha betri kimepungua mi huunganisha simu au kompyuta kwenye chaja. Na mara nyingine mi huchaji pia katikati ya siku ikiwa nimekuwa nikitumia muda mrefu au programu nyingi zinazotumia nguvu. Pia mi hujipanga kuhakikisha kifaa kimechajiwa kabla kutoka nyumbani au kabla kazi. Ili nisikose mawasiliano ya kazi muhimu. Kwa kifupi mi huchaji kwa mpangilio na tahadhari kitu pale kifaa kinachokaribia, kushuka betri, bali pia kuhakikisha, kinafanya kazi, wakati wote ni napohitaji.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na utulivu kwanza mi hujaribu kusikiliza kwa makini bila kuchanganyika au kujitetea mara nyingi. Hii unisaidia kuelewa kikamilifu kile wanachomanisha na sababu ya maoni hayo. Pili, mi hujaribu kutenganisha hisia na maoni, hata kama maoni ni hasi na au yananiletea changamoto mi huangalia kama kuna kitu cha kujifunza au kuboresha. Hii inafanya maoni kuwa chombo cha kujifunza badala kikwazo. Tatu, mara nyingi mi hujiuza maswali ya ufafanuzi ikiwa maoni hayako wazi. Ili nifahamu vizuri ni hatua gani za kuchukua. Hii pia hutoa ishara ya kuheshimu mtazamo wa wengine. Mwisho mi hujaribu kutumia maoni kwa ufanisi. Kuboresha kazi mbinu au tabia yangu kulingana na kile nilichokipokea. Kwa kifupi maoni hujikuta ikitumiwa kama fursa ya ukuaji binafsi na kitaaluma si kama ukosoaji, wa kibinafsi.

Ndiyo, nimewahi kununua tiketi za Tukio Mara Kadhaa. Mara nyingi huwa ni kwa ajili ya burudani au shughuli za kilimo. Kwa mfano, nimenunua tiketi za mchezo, tamasha la mziki au hafla za kiutamaduni. Ninapopata tukio na kuvutia huwa naangalia, bei, tarehe na mahali. Kabla ya kununua ili kuhakikisha ninakidhi matarajio yangu. Mara nyingine ninapendelea kununua mapema ili kuepuka msongamano au bei ya juu. Pia kununua tiketi kuna nifanya nipange vizuri. Siku yangu nikuwe tayari kufumo na kuanza kwa kufurahia tukio bila msongo wa mawazo. Kwa ujumla, ni sehemu ya kupanga burudani na kuhakikisha muda wangu, unatumika vizuri.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara lakini si kila wakati. Huu ni muhimu kwa macho yangu, hasa pale ninapokuwa mbele ya kompyuta, simu au kusoma kwa muda mrefu. Miwani husaidia kupunguza uchovu wa macho na kinga dhidi ya mwanga mkali unaotoka kwenye skrini. Pia wakati mwingine ninavaa miwani kama kiambatanisho cha mtindo au ili kuonekana vizuri kwenye hafla au mkutano. Kwa kifupi, ninatumia miwani kwa uhakika wa afya ya macho na pia mtindo ya kibinafsi kulingana na mahitaji ya wakati husika.

Kwanza unapoanza kazi, mimi huanza kwa kupanga na kupanga ratiba ya siku. Hii inamaanisha kuangalia kazi ambazo ni za muhimu zaidi au zinazohitaji kutimizwa haraka. Kisha kuzipanga kwa mpangilio wa kipaumbele baada ya hapo mi hujipanga vifaa au nyaraka zote muhimu ili kazi zifanyike kwa ufanisi. Mara nyingine mi huanza kwa kusoma baruapepe au taarifa muhimu ili kuwa na mukhtasari wa kile kinachohitajika siku hiyo. Pili mara nyingi mi huchukua muda mfupi wa kutathmini maendeleo ya kazi ya jana kuona ni hatua gani zimekamilika na nizipi zinahitaji kuendelea. Hii husaidia kuanza siku kwa utulivu mpangilio na umakini mkubwa. Kwa kifupi mawazo wa kazi huwa ni mpangilio utathmini na maandalizi kubwa ya kuingia kwenye shuguli za kina.

Kati ya wali na mchele ninapenda wali, wali hunipa husia ya utilivu na niraisi kula pamoja na vyakula vingine kama mboga, nyama, hau samagi. Pia wali upika haraka na niraisi kudhibiti kiasi, hivyo utoa furaha ya chakula bila stress. Kwa upande mwingine mchele pia nzuri lakini napendelea wali hasa kwa sababu unapata ladha nzuri, unapokula na familia au marafiki na pia ni rahisi aizi kuandaa katika maisha ya kila siku.